Ndiyo nimshawahi kuenda maonyesho ya sanaa, nilipata nafasi ya kutembelea onyesho lilokuwa, linaonyesha kazi za wachoraji na wasani wa mikono, kama uchoraji wa rangi, vinyango vya mbao na picha za kisasa. Kilichonivutia zaidi ni jinsi sanaa inavyoweza kuwasilisha ujumbe bila maneno, kutumia rangi, maumbo na hisia, nilifurahia kusikiliza wasanii, wakieleza maana ya kazi zao na kile kilichowaskuma kuzitengeneza. Maonyesho hayo yalinifanya kuthamini vipaji vya wasanii na kuelewa kuwa sanaa ni njia muhimu ya kueleza utamaduni, historia na mawazo ya jamii. Tangu hapo, nimekuwa nikivutiwa zaidi na sanaa na napenda kutembelea maonyesho yanayopatikana.

Ndiyo, nimeshai fanya kufanya yoga. Nilianza kufanya yoga kama njia ya kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha afya ya mwili. Kupitia mazoezi ya kunyoosha mwili, kupumua kwa umakini na kutulia kimawazo. Nilihisi mwili kuwa mwepesi na akili kuwa tulivu. Yoga ilinisaindia pia kuongeza umakini, kuboresha makao mkaa wa mwili na kupunguza maumivi madogo madogo ya misuli. Ingawa, sifanyi yoga kila siku nimegundua kuwa hata kufanya mara chache kwa wiki kuna faida kubwa kwa afya ya mwili na akili. Uzoefu huu ulinifanya kuthamini umuhimu wa kujitunza na kuchukua mda wa kupumzika katika ratiba ya maisha ya kila siku.

Napenda kuenda madukani asubuhi au mapema jioni asubuhi napendelea kwa sababu maduka huwa hayajashikana sana na ninaweza kupata huduma haraka bila msongamano pia bidhaa nyingi huwa kaa bado ziko safi na zimepangwa vizuri mapema jioni napenda kuenda baada ya kumaliza shuguli za siku lakini kabla ya watu wengi kuanza kufika kwa nyakati hizi ninapata nafasinya kuchagua vitu kwa utulivu napanga matumizi yangu vizuri kuepuka muda wa msongamano hunisaidia kuokoa muda na kupunguza uchovu hivyo kufanya ununuzi kwa urahisi na wenye mpangilio mzuri.

Kwanza, ninapoanza kazi, napanga ratiba ya siku na kuweka kipaumbele cha kazi muhimu zaidi, hiyo nisaidia kuhakikisha kwamba kazi zinazo hitaji umakini mkubwa au zenye muda mfupi zina kamilika kwanza, na kuepuka msongamano wa kazi mwishoni wa siku. Baada ya kupanga kazi, huanza kupitia barua pepe au ujumbe muhimu ili kuona kama kuna taarifa mpya au maagizo kutoka kwa wenzangu au wasimamizi. Mara nyingi pia hufanya maandalizi madogo kama kupanga dawati, kuandaa nyaraka au kuhakikisha vifaa vya kazi viko tayari. Wakati huu ni muhimu pia kwa kujiweka katika hali ya umakini na akili safi. Ikiwemo kufanya kunywa kinywaji kidogo kama chai au maji. Kwa ujumla, kuanza kazi kwangu kunahusisha mpangilio, maandalizi na kuweka akili katika hali ya utendaji bora. Ili siku iwe na matokeo mazuri.

Wakati wa wasiwasi, kwanza ninajaribu kupumzika na kutulia akili yangu, kwa kuchukua pumzi na za kina, na kuzingatia sasa hivi, badala ya kushugulikia na mambo ya baadaye, ambayo hayafanyiki bado baada ya hapo, mara nyingi kuandika au kupanga mawazo yangu ili kuelewa tatizo vizuri, na kuona suluhisho zinazowezekana. Pia, hufanya mambo madogo ya kupunguza msongo wa mawazo, kama kutembea kidogo, kusikiliza mziki tulivu, au kufanya mazoezi madogo ya mwili. Wakati mwingine, huzungumza na marafiki au, mtu ninae muamini kwa kushauriana na kupata mtazamo tofauti. Hatua zote hizi, hunisaidia kupunguza hofu, kuona matatizo kwa uwiano, na kuchukua hatua kwa utulivu, badala ya haraka au kuchanganyikiwa kwa ufu, kwa kifupi, nashughulikia wasiwasi kwa kupumzika, kupanga mawazo na kutafuta njia za suluhisho, kwa utulivu na busara.